Katika pala mitandao ya kijamii, napenda kutazama video katika YouTube na TikTok sana. Sababu, uzuri wa TikTok ni kwamba video ni fupi. Na pia unaeza kutazama video mingi iwezekanavyo. Pia nikitaka video refu naenda pale YouTube. Kwa hivyo, hiyo ndo baadhi ya mitandao ambayo napenda kutazamia video. Na ni wakati wowote kwanza pale YouTube unaezapata hadi saa moja, masaa mawili, nusu saa. Lakini pale TikTok wajua ni sekunde thelathini, sekunde chache haifiki dakika mbili. Kwa hivyo. Hizo ndo baadhi ya mitandao ya kijamii ninayopenda kutazamia video.

Nafikiri, dini ndo ikanifunza kuomba, kusali, kwa hivo, na pia kusoma biblia, wajua asema ni kitabu kitakatifu. Kwa hivo, nafikiri, dini kunionyesha kuhusu biblia na kusali, hilo ndilo jambo muhimu sana kwa angu. Na pia pale kushiriki na wenzangu, waumini wenzangu, pia ushirika ni jambo la maana sana kwangu. Na ushirika mwingi ambao najishugulisha nao ni ule wa watu wa dini moja na mimi. Kwa hivyo ndiyo, dini imeleta mambo ya ushirika, biblia na kusali, na hao ni mambo ambao ni muhimu sana kwangu.

Wakati ninapofanya makosa pale kazini, nafanya bidii ili nisifanye makosa tena na pia naomba msamaha. Kwa sababu nafikiri kujifanya kupata kifua na ile kiburi ya kusema na au kupeana masababu mingi mingi kwa nini ulivyo fanya hivyo. Si haki, pia si vizuri, si tabia mzuri. Kwa hivyo, mimi kama nimefanya makosa nakubali, nasoma kutoka kwa hiyo makosa na pia naomba msamaha.

Napenda kuenda madukani wakati wa siku za wiki, tuka jumatatu, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijuma. Kua subabu, hizo siku zingine jumamosi na jumapili, kunawa watu wengi sana. Na pia, ikiwezekana, nisende madukani nipate kununua vitu kwa mtandao, mtandaoni, ilo ni jambo ambalo ningependa zaidi. Lakini kama inananibidi kuenda madukani, basi nitaenda pale, hizo siku tano za wiki, kuasababu wakuna msongamano wa watu. Na pia napenda kwenye madukani wakati ambapo, vitu vinauzwa kwa beyi raisi. Wakati mwingi, wakati kuna sherehe, maduka mingi zauza vitu kwa beyi raisi pia. Huu ni wakati mzuri wakuenda kununua vitu pale madukani.

Kompyuta naitumia kufanya kazi wakati mwingi. Hilo ndilo jambo ambayo natumia kompyuta zaidi kufanya kazi yangu. Sababu wakati mwingi nahitaji kufanya vitu kwenye kompyuta. Vitu vya kufanyia kwenye karatasi. Si kwa urahisi na si mara mingi. Kwa hivyo kompyuta naitumia sana sana sana kufanya kazi.

Mimi napenda sana nyama ya ng'ombe. Kwani nyama ya ng'ombe ni tamu, haina mafuta mingi, upishi wake ni wa urahisi sana. Ingawaje pia napenda mbuzi na kuku, lakini nyama ya ng'ombe naona naonelea ndo ilio tamu zaidi kati ya zote. Hayo ni maoni yangu tu kwa hivo hiyo ndo nyama ambayo ninayopenda zaidi.

Ndiyo, napenda kula popcorn. Unajua popcorn ukieshaeka kwa mdomo yaisha. Kwa hivyo, ninakuwa wakati mzuri wakupitisha wakati. Wakati ambapo, unatazama ya filamu, wajua sana sana wauziwa hile popcorn. Na kwa hivyo, napenda sana pia hapa nyumbani napika mwenyewe nala na napenda, naipenda sana. Haina mambo mingi upishi wake ni wa uraisi na pia kununuwa pia ni bei raisi kwa hivyo ndio nafikiri upo kwa nitamu na naipenda.

Kwa sasa kuna jua ila sio jua kali sana na kuna joto pia wajua wakati jua kuna joto kwa hivyo kuna joto na nimeva nguo raisi raisi ambazo zinanifanya pia atakama kuna joto nisiisi joto sana na pia napenda hiyo aina ya hali ya hewa sana hi ndo naipenda sana kushinda baridi spendi baridi spendi mvua naipenda sana. Wakati wa hii hewa naka tu nyumbani natulia. Kama ninayo kazi naifanya. Hakuna kutoka nje sana kwa ni wajua. Atu kama hakuna jua ko sasa. Kwa masama chache ijao utapata kuna jua kali. Kali sana lakini wajua na pia ina maafa yake kwa hivyo wakati kuna hewa kama hii nakatu natulia kwa nyumba.